Nguo mimi hufua mara kadhaa kwa wiki na pia inategemea kwa mfano wakati kuna maji ya kutosha kwa kuwa nipo shuleni unapata naeza fua mara tatu au nne. Ila wakati maji sabuni haipo huenda nikaairisha kufua na kufua mara moja au mbili pekee.

Mimi utumia programu katha wa katha kwa mfano programu ya kompyuta lakini kwa sababu mda muingi mi u kuwa na simu yangu. Natumia programu tumishi. Kama vile Chrome pia mimi utumia. Tovuti ya Whatsapp Na kathalika katika shuguli zangu za hapa na pale. Pia Facebook mi huitumia mara kwa mara.

Ukiniuliza uwezo ambao ningependa kuwa nao, mimi binafsi ningependa kuwa na uwezo wa kusoma watu akili zao bila wao kujua ili niweze kujua kitu na ambacho mtu ananipangia kabla hata hajakitenda. Na pia kuongezea tu ningependa kuwa na uwezo wa kuishi muda mrefu. Nione jinsi na ambavyo AI itakuja kuendelea na kuendeleza dunia kimaendeleo katika sekta ya teknolojia.

Mi napenda sana kuendesha baiskeli, maana huku kwetu kuendesha baisikeli ni jambo la kawaida sana na vijana hasa kama wa huu umri wangu. Hutumia baiskeli katika pilka pilka za hapa na pale na kwa hivo kwangu binafsi naipenda baisikeli na naeza kuiendeza katika masafa marefu.

Ukiniuliza kwamba najihisi vipi kusubiri kwenye mstari. Naezasema kwamba mimi ujihisi kawaida kabisa. Kwa maana huku kwetu tumefunzwa maadili kwamba mpumilivu hula mbivu. Na ikitokea kwamba niko kwenye foleni ya maanisha wenda nilichelewa ama nilikawia kufika. Na kwa hivo walio mbele yangu pia wanafaa kushugulikiwa. Kwa hivo siisi vibaya, siisi vyema vile pia. Hila ni jambo la kawaida tukusubiri na kuwa mvumilivu. Kwa sababu kila mtu ana wakati wake.

Ukiniuliza kwamba napenda kusikiliza redio, ni kweli mi napenda kusikiliza redio maana huku kwetu Afrika ya Mashariki. Redio ni kifaa ambacho kina tumika kupeperusha ujumbe na jumbe hizi zinatufikia. Kwa hivyo kusikiliza unaweza pata habari tendeti ya matukio ambayo yanafanyika katika eneo lako. Pia kusikiza redio wakati mechi zinapochezwa hasa ya ligi kuu ya uingereza kwa sababu mimi ni shabiki sugu wa timu ya Manchester United.

Muda mwingi wakati nahitaji msaada kazini, mimi huhusisha marafiki zangu sana sana wakati na ambapo maybe nimeshikika kwa shugli mbinezo. Kizingatiwa kwamba mimi ni mwalimu wa kemia na bayolojia. Kwa hivo nitaongea na mwenzangu, aeze kushikilia nafasi yangu. Wakati ambapo mimi sina uwezo wa kuiwakilisha ama kuwasilisha kazi hiyo.

Ukiuliza kwamba napiga picha marangapi, jibulangu naeza kuwa uwenda ikawa maramoja au mbili, na pia kama kuna mtu anataka kuwona picha yangu, ndio uwenda nikapiga na nikamtumia. Ila sipendi sana kuwa katika kamera na kupiga picha ovyo. Lakini nafasio ikijipa na ikitokea na kuwa napiga picha. Miu piga picha ila siyezi kusema ni marangapi. Kwa sababu siraisi na mambo ka ma aya mtu uwezi kuwa unahesabu hivyo.

Ukiniuliza kwamba je napenda kwenda pwani naam napenda sana kuelekea maineo ya pwani. Kwa sababu unapata kwamba kule pwani kuna raha nyingi na wakati mtu uko likizoni uneza tamani kuelekea maineo yale ili kuweza kujivinjari na kujienjoy. Na kupata raha karaha alafu pia kuna hali nzuri ya hewa. Na pia kuona bahari tu upepo wa bahari unapovuma linafuraisha sana.

Ukisoma sayansi unapata kwamba plastiki inafanya kuharibu mazingira na kwa hivo tunasoma sana kweza kujua madhara kwanza then ndiposa unapata kwamba tunapunguza. Na jambo ambalo tunafanya ni tunatumia vyombo vya vyuma zaidi kuliko vyombo ya plastiki. Na pia tunatupa zile plastiki ambazo hazitusaidii. Sehemu ambayo inaruhusiwa na yanaeza kukusanywa na sirikali na kuweza kuteketezwa. Ama kwa kimambo anasema kuwa recycled.

Wakati wa msongo wa kazi, mi utulia, na kama libo sema hapo wali, unapata kwamba kazi hii katika sehemu ya kufunza, ufanyi peke yako, na kazi ukuwa mingi, nahitisha msaada, na pia kutulia na kufanya kazi moja kwa wakati moja. Ili nieze kufanya kazi mwafaka mbayo haina dosari kwa wingi na kama hipo bashi kwa kiwango cha chini.

Kukimbia kwa wakenya ni jambo la kawaida. Asa tukiwa katika maandamano pilka pilka ya kukimbia hapa na pale ni jambo la kawaida sana. Unapata tena huku kuna michezo ya mbio na watu hukimbia sana ili waeze kupata medali na kenya ina wakimbiaji wengi kwa hivyo mii ni moja wapo tu wa watu na ambao kukimbia si jambo la uzito, naam.

Kununua vitu mtandaoni ni vyema ila pia kuna hile uwoga wa kuweza kuhadaiwa na kuibiwa katika mtandao. Kwa hivyo siizisema napenda sana kununua vitu mtandaoni ila si mbaya kwa sababu bitha mtandaoni kukatika bei nafuu. Unapata kuna mitandao inauza vitu lakini mimi binafsi sipendi sana.

Ukiniuliza kama napenda kuoga kwa maji moto, jibu langu ni kwamba sipendi. Kwa sababu kama mwanasayansi, mwana biolojia na mimi ni mwanaume, unapata kwamba kuoga kwa maji moto, airuhusiwi ama siye idea nzuri. Kwa sababu inezafanya uweze kuwa na changamoto za kutengeneza mbegu za kiume almarufu sperms. So kwa sababu inaharibu iyo process unapata kwamba mambo ya kuoga na maji moto si mambo yangu, siipendi.

Unatumia video kwa mawasiliano jibu ni naam mimi hutumia video kwa mawasiliano. Unapata kwamba ukizungumuza pale whatsapp, unaweza mpigia mtu simu, na wakati mnazungumuza mnaweza ongea kwa video. Na pia leseni zingine za mtandaoni zaweza tumika kwa video. Kwa hivyo mimi hutumia video kwa mawasiliano si mara moja, si mara mbili ila kwa mara zaidi hata ya tatu kwa siku.

Jambo ambayo mi hufanya kueka afya nzuri kwa mara ya kwanza. Mimi hupenda sana kufanya mazoezi. Na mimi huwelekea katika uwanja wakati wangu wa ziada kufanya mazoezi hapa na pale. Pia kuna yale ambaye naeza sema medical check up ambayo mi huenda kushughulikia afya yangu. Mara kwa mara ili nieze kueka afya nzuri. Pia mambo ambayo naafanya kama kutojihusisha na ngono za kiholela. Inasaidia na kuchangia mi kuwa na afya nzuri. Kawaida huku Afrika ya mashariki Malaria ni ugonjwa ambayo inangamiza watu wengi. Kwa hivyo mimi hulala ndani ya neti iliyotibiwa.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta? Naam, siezisema sipendi chakula chenye mafuta ila kitu na ambacho mi sikipendi ni chakula chenye mafuta mingi kupita kiasi. Unapata kwamba mafuta hii uweza kuletea changamoto za kiafya, kwa mfano kolesterol yaweza kusababisha mishipa ya damu uweza kufungika, na pia uweza leta magonjwa ambayo ni atari, na ata kupelekea moyo kuwa na matatizo ya kusukuma damu. Ila chakula pia ambacho kina mafuta kabisa haina ile latha nzuri ambayo mi upenda. Na kwa hivyo mi upenda chakula chenye mafuta ila si mafuta mingi. Mafuta ya kiwango mwafaka.

Jiandaa kwa mkutano, mimi huvalia vizuri na pia kupanga zile hoja ambazo taweza kuzungumziwa na niwe na ufahafu ama ufahamu wa yale ambayo taweza kuzungumziwa, ili niweze pia kuchangia na kufanya mkutano uwe wa kufana.

Sheree za mwaka mpya ni za kufana kuna ya mambo na mbaya tunaenda kushuhudia kama boxing ambayo watu upigana mambo kama vile eka mawe. Ni vitu na mbazo na zipo huku katika shere za mwaka mpya unapata. Kwa binafsi upenda kwenda katika klabu restaurant ambapo napata kitoeo na vileo katha wa katha nkifuraiya. Kwa sababu ni mwaka mpya na nategemea mafanikio.

Naam mii upenda chai ya kahawa kwa sababu wakati majira ya baridi pale jioni jioni ambapo unapata nahitaji joto mulini. Lazima nikunywe kahawa na chapati si moja chapati kama mbili hivi au tatu ama hata nne ili nieze kuhisi vizuri ila chai ya kahawa mi naipenda kahawa ni nzuri na sukari ambayo sio kwa wingi sana naam kahawa.

Na huwa inaashiria urembo na urembeshaji. Kwa hivyo mimi napenda maua. Na napenda maua sana. Na hiyo mambo ya kutopenda maua sijui ni nani hapendi ila mimi mwenyewe vile najua. Maua ni mzuri na pia inaeza tumika kama zawadi kwa mpenzi wako. Na kadhalika.

Wakati wa likizo mi hutumia muda huo kufanya mambo kama kujifunza mengi kuhusu zile sehemu ambazo sipo sawa vile siku kamilifu na pia ni wakati mbao mimi hutumia kukaa na familia yangu juu ya kuongeza ile ushikamano wa kifamilia naam.

Nimeahie jaribu kujifunza kitambo ki kirefu ila sikufanikiwa na nikaona ni kitu ngumu kwangu kwa hivo niliacha kupiga gitaa. Lakini natumai nikipata wakati mwingine naweza jaribu kujifunza zaidi ili nijue na kupiga gitaa ifaavyo.

Kujikinga jua kali, mi ujikinga, kutumia umbrella, kwa sababu kama jua ni kali na ina kuteketeza. Kutumia kifaa kama umbrela, unaezazuia miale mikali ya jua, na pia wezavalia nguo na ambazo ni nyeupe. Kwa kiwango fulani, inaweza kureflect ile mwanga wa jua, na kuzuia we kuchomeka sana na jua so. Hio ndio mbinu ambayo mi hutumia kujikinga.

Mimi sipendi kuvalia kofia. Nikizingatia kwamba jinsi unavovalia kofia maramingi yaweza kukuzuia. Nywele yako kuwa vizuri na kwa hivo utapata kipara mapema. Na pia kulea joto jingi kichwani sii mapenzi yangu hata kidogo.

Napenda kununua vitu sana sana dukani, pale mbapo ninajitokeza na kuongea na 'shopkeeper', ananipatia kile mbacho nahitaji. Kwa hivo, kama niliposema, wakati uliniuliza kama napenda kununuwa vitu 'online'. La hasha, mimi napenda kununua vifaa vyangu dukani ama kwenye 'supermarket'.

Kushughulikia kazi ya dharura mi hushughulikia kulingana na vile imekuja. Kama ni kazi ya dharura kabisa nami nitashughulikia kwa dharura. Kwa maana waezapata kwamba kazi maybe hata ni kuokoa maisha ya mtu ameumia. Nafaa kumfanyia huduma ya kwanza kwa hivo nafaa kuwajibika. Na kama kawaida hivo ndio inastahili so ya udharura ifanywe kwa udharura nayo ambaye yahitaji utaratibu nitaifanya kwa utaratibu.

Mawasilianoyangu na watu napenda kuwasiliana na watu moja kwa moja. Hasaa kama itagharimu tuonge, basi ni tuonane ni kuzungumzie. Ila pia kama inashindikana kwa kuwa mpokea wa maongezi yangu yupombali, basi nawezazungumza naye kutumia rununu, nimpigie simu. Ama ata tuweze kuongea katika mtandao wa WhatsApp bora tutuweze kuelewana na mimi niweze kumfikishia ujumbe.

Naam, napenda sana kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Kama unavyo ona kazi ya walimu, huwezi funza shule mzima peke yako lazima kuwe na ushirikiano. Na ni jambo nzuri kushirikiana na watu. Na kufanya kazi pamoja, bila shaka.

Chakula naipenda kula mara nyingi mchana ni ugali. Na nikula ugali sikuli peke yake. Nakula ugali kwa mboga kama omena hivi. Enye nimepika mimi mwenyewe vizuri. Alafu natoa shati. Naeka ka ugali kangu hapo kando. Na mii na hila tu vizuri nikiwa nimeshiba tu.

Mi kusaidia jamii naisaidia kwa njia nyingi kwa mfano nilisha jieleza kwamba mi ni mwalimu. Na kama we mwalimu na usaidia jamii kwa kufunza wanafunzi na waelewe kwa hivyo iyo njia mmoja wapo ya kusaidia jamii kuikuza. Pia kusaidia jamii kwa njia nyingine mi hulipa ushuru, na nikisha lipa ushuru inakuja kusaidia jamii kwa njia moja au nyingine kutoka wa serikali.

Mahali paibada mimi huenda maramoja kwa wiki ambaye ni jumapili na pia inadepend kama hiyo siku weather ni mbaya na nimechoka nawezaairisha kuenda nanikaa nikafanya ibadayangu tu nyumbani hapo nikaomba kidogo nikimaliza nitulie nikingoja siku zingine nifanye shughuli za hapa na pale.

Naam, hesabu au hisabati. Hili ni jambo la kawaida. Na lazima mtu ajue hesabu kusurvive. Mimi siwezi sema nachukia hesabu. Napenda sana hesabu. Ju maisha yetu yote ni hesabu.

Wakati nina wasiwasi mimi hukaa kutulia ili nisifanye makosa. Naam, wasiwasi ni jambo la kawaida. Na wasiwasi inaeza tokea maybe kutokana na mambo ambayo unapitia ila, mimi naeza sema wakati wa wasiwasi mimi hutulia na kufikiria kwa makini ili nisieze kufanya jambo ambalo ya itaishi kunifanya nijihisi ni kama nimefanya makosa Kuregret, naam.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kujua vizuri na kwa ukamilifu kutumia kompyuta na kufanya coding vile vile ningependa kujua kutumia na kutengeneza vyombo vya AI ambae inge nisaidia kuweza kusuluhisha baadhi changamoto qmbazo napitia kama vile za kifedha na pia kujua mengi maishani.

Naam, napenda sana kucheza na pia kutazama michezo, mimi hujihusisha na mchezo wa netiboli. Na pia wakati wa mchezo napenda kuangalia na kutazama mchezo hiyo hiyo kama vile kandanda au mchezo wa soka, pia kutizama mpira wa wavu, hizo tu ni baadhi ya michezo ambayo mimi huifurahia sana wakati nazitazama na mimi hubebwa sana na michezo hiyo na kufurahia.

Sherehe ambayo mi inanipendeza, ambayo kwa wangu na hisi kwamba ni sherehe nzuri ni wapale ambayo na sherehskea siku yangu ya kuzaliwa, huwanaona ni kama ni mwanzo mpya ambayo nafaa kufikiri yale amba si kufanya mema, kwa mwaka mbomeisha, ambayo na stahili kurekebisha mwaka mpya kwa wangu, kwahivo hio ndio sherehe mimi inanipendeza sana na inanipa nguvu na furahi.

Asubuhi mimi hula andazi mbacho napata hiki ni kitoweo ambacho hutumika sana na chai asubuhi kwa hivo asubuhi ni chakula chepesi cha kukaribisha siku na kufanya siku iende vizuri maanake asubuhi ukishiba sana unapata kwamba utakuwa na utepetevu kazini so ni chakula tu kidogo ama chapati kwa chai naam.

Nam, mi hupendelea sana kusoma gazeti na pia habari mtandaoni. Kwa hivyo naeza sema napenda zote. Kwa maana wakati mwingine, wakati niko na rununu yangu mkononi. Naingia mtandaoni kupata habari kemkemu. Napata wakati kama huu hata hauna gazeti mkononi. Ila, muda ambao nimetulia. Natamani kupitia gazeti ile nipata habari zinginezo ambayo huenda. Hayapo mtandaoni.